Ndiyo, napenda kukimbia hasa asubuhi au jioni wakati hali ya hewa iko tulivu. Kukimbia hunisaidia kupumzisha akili, kueka mwili sawa na kunipiga nguvu ya kuendelea na shughuli za siku. Sifanyi kila siku lakini nikipata nafsi huwa nafurahia kwa sana kwa sababu hunifanya nijisikie mwepesi na mwenye nguvu.